Mimi ni shabiki wa manchester united, nime wafuata kwa muda mrefu, vipindi vya furaha, maumivu, matumaini mapya kila msimu, na penda historia yao, mashabiki wao, na ile roho ya kupambana, hadi dakika ya mwisho, najua wachezaji wa manchester united wengi.

Mimi huenda hospitali mara mbili hadi tatu kwa mwaka. Mara nyingi si kwa sababu ya ugonjwa mkubwa. Bali ni kwa mambo ya kawaida yanayompata mtu yeyote. Mfano kuna wakati naenda kwa uchunguzi wa kawaida hili kuhakikisha afya iko sawa. Hasa kupima presha sukari au kupata ushauri wa daktari. Hii hunisaidia kujua mapema kama kuna tatizo lolote linaanza kabla halijawa kubwa.

Mimi hupenda kusherehekea mwaka mpya kwa njia zinazofanya niwe na furaha na kumshukuru mungu au kujiwekea malengo mapya. Kwa kawaida siku ya mwisho ya mwaka huwa kwa kukutana na familia na marafiki. Kushirikiana chakula vizuri vinywaji na midahalo ya furaha. Mara nyingine napenda pia kufuatilia sherehe za moto wa mshumaa taa za rangi.

Napenda kwamba shirika langu lina ushirikiano na uwajibikaji kwa sababu hizi ni nguzo muhimu zinazofanya kazi kuwa rahisi na yenye tija. Ushirikiano unarahishisha kushirikiana kwa timu kubadlishana mawazo na kufanikisha malengo ya pamoja. Na huku kila moja akiisi kuwa sehemu ya mfafanikio. Kwa hivyo.

Nawapa maneno ya kutia moyo na shukrani wanapofanya kazi vizuri kwa sababu kutambua juhudi za mtu humjengea kujiamini. Pia hujaribu kuwa mfano mzuri kwa vitendo kwa kufanya kazi kwa bidii kushirikiana na kusaidia pale inapohitajika. Zaidi ya hayo huamasisha kuamini uwezo wao na kutoogopa changamoto. Kwa hivyo.